Neno ubola linamaanisha kiwango cha juu cha ufanisi uimara au dhamani ya jabo fulani. Katika kiswahili, ubola hutumika kueleza hali ya kufanya au kutoa kitu kwa viwango vinavyo kubalika au vinavyo zidi matarajio. Mawazo ya kuanzia kuhusu ubola yanaonyesha umuhimu wa kufanya mambo kwa umakini. Weledi na dhamira ya kutoa matokeo bola katika nyanja bali bali za maisha. Katika kazi ya elimu ubora ni msingi wa mafanikio. Kazi yenye ubora huonyesha umakini nidhamu na ujuzi wa mtu au timu. Mfano kutoa huduma bola kwa wateja hujenga imani na heshima. Huku kazi ya darasani yenye ubola ikisaidia mwanafunzi kuelewa vizuli na kupata matokeo mazuli. Ubora pia huongeza usidani mzuli na uchangia maendeleo delevo. Kwa mpade wa bithaa au huduma, ubora humaanisha kulithika kwa watumiaji. Bithaa zenye ubora huwa imala, sarama na hudumu kwa muda mlefu. Hivyo hivyo, huduma yenye ubora hujumuisha mawasiriano mazuli uaminifu na kutimiza mahitaji ya mteja kwa wakati. Jamii inayo thamini ubora hujenga uchumi imara na mawasiliano bora kati ya watu. Kwa uzoefu wangu, binafsi, ninajitahidi kuzingatia ubora katika kila ninachofanya. Kuanzia kupanga kazi, kutekereza majukumu hadi kuwasiriana na wengine. Ninaamini ubora huleta heshima na mafanikio ya muda mlefu. Ingawa kufikia ubora uhitaji juhudi na subira, matokeo yake huwa ya kuridhisha. Kwa ujumla, ubora ni gunzo muhimu ya maendeleo. Binafsi kitaaruma na kijamii na nidhamani inayopaswa kupewa kipaubele katika maisha ya kila siku.

Neno tisa linamaanisha namba tisa katika kiswahili. Ni moja wapo ya namba muhimu zinazo tumika katika kuhesabu kupanga na kuereza kiasi au mpangilio wa vitu katika maisha ya kila siku. Mawazo ya kuzingatia kuhusu tisa ya naonyesha nafasi ya namba hii katika shughli za kawaida masomo na upangaji wa maisha katika matumizi ya kila siku. Tisa hutumika katika nyaja nyingi mfano mtu anaweza kusema ninamiezi tisa ya miradi au mkutano utaanza saa tisa. Namba hii pia hutumika katika elimu hasa katika hisabati ambapo husaidia kuelewa mfululizo wanamba na kufanya mahesabu sahihi. Hivyo tisa ni sehemu ya msingi ya mawasiliano ya kihesabu. Kwa upande wa kijamii na kitamaduni, tisa ni inamaana maalum katika baadhi ya mazingira. Mfano, mimba ya binadamu huchu kua takriban miezi tisa. Jambo, linaloifanya namba hii isishikwe kwa ukuwaje. Subira na mawazo mapia ya wa maisha. Aitha, tisa huonekana katika ratba za kazi au shule. Kama vile, maisha ya kazi au vipindi vya masomo. Kwa uzoefu wangu binafsi, namba tisa ni na itumia mara nyingi katika kupanga mda na majukumu yangu. Kuanzia kupanga ratba sa siku hadi kuweka malengo ya mda fulani. Tisa hunisaidia kuelewa na kuthibiti mipango yangu. Kwa ujumla, tisa ni namba yenye umuhimu wakipekee katika maisha ya kila siku. Inayosaidia katika kupanga, kuelewa muda na kuedesha shughli balibari kwa mpangilio.

Neno mauzo linamaanisha mchakato wa kuuza. Bidhaa au huduma kwa wateja kwa lengo la kupata mapato mauzo ni sehemu muhimu sana ya biashara na uchumi kwa ujumla. Kwani ndio yanawezesha biashara kuendelea kukuwa na kufanikisha malengo yake. Mawazo ya kuwanza kuhusu mauzo yanaonyesha umuhimu wake katika uendeshaji wa biashara na mahusi mahusiano kati ya wauzaji na wateja katika biashara, mauzo yanahusisha zaidi na kubadilisha na bidhaa na pesa. Yanajumuisha mawasiliano mazuri uwelewa na mahitaji ya wateja na mauzo kutoa suluhisho inalo ridhisha. Mifano muuzaji mzuri husikiliza mteja humshauri na kumsifu. Na kuhakikisha bidhaa au huduma anazo zitoa inakithi matarajio ya mteja. Hii uongeza imani na uaminifu. Jambo linaloni saidia kuongeza mauzo kwa muda mrefu kwa upande wa maendeleo ya biashara. Mauzo huchangia moja kwa moja katika faida na ukuaji. Mauzo yakiongezeka biashara hupata uwezo wakupanuka kupanua huduma. Kuajiri wafanyikazi zaidi na kuboresha ubora wabitha. Pia takwimu za mauzo husaidia wamiliki wa biashara kufanya maamuzi sahihi kuhusu bei masoko na mikakati ya biashara. Kwa uzoefu wangu binasi, nimegundua kuwa mauzo yanahitaji nidhamu uvumilivu na uwaminifu kufanya mauzo kwa njia ya haki na uwazi huu nijenga hunijengea mahusiano mazuri na wateja na kunipa kurithika zaidi kuliko kupata faida ya haraka. Kwa ujumla mauzo ni gumzo muhimu sana ya biashara inayo changia maendeleo ya kiuchumi mahusiano mazuri ya kijami na mafanikio ya muda mrefu.

Neno kumi linamaanisha namba kumi katika kiswahili. Ni namba ya msingi inayo tumika sana katika kuhesabu, kupanga na kupima mambo mbali mbali katika maisha ya kila siku. Mawazo ya kuanzia kuhusu kumi yanaonyesha umuhimu wake kama alama ya ukamilifu mwanzo mpya na mpangilio katika mifumo mingi ya kihesabu na kijamii. Katika matumizi ya kila siku kumi hutumika kwa njia nyingi, mfano mtu anaweza kusema nimenunua mayai kumi au tunakutana saa kumi. Namba kumi pia ni msingi wa mfumo wa kuhesabu unao tumika duniani kote ambapo makundi ya namba hujengwa kwanzia kumi kwenda mbele. Hivyo kumi husaidia kuelewa na kupanga idadi kwa urahisi. Kwa upande wa kijamii na kielimu, kumi mara nyingi huashiria kiwango au lengo mfano na kazi malengo mengi hupangwa kwa vipindi vya kumi. Kama vile siku kumi za kazi au malengo ya miezi kumi, hii inaonyesha kuwa kumi hutumika kama kipimo cha maendeleo na thamani. Kwa uzoefu wangu binafsi nambari kumi husaidia katika kupanga muda na majukumu yangu. Kupanga kazi kwa hatua kumi au kwenda malengo kumi hunipa mwongozo na nidhamu. Kila hatua inapo kamilika huongeza motisha na kuendelea mbele kwa ujumla. Kumi ni namba muhimu inayosaidia katika kupanga, kupima na kufanikisha malengo ya maisha ya kila siku kwa mpangilio na ufanisi.

Neno kulia katika kiswahili mara nyingi humaanisha kutoa machozi. Kama njia ya kuonyesha hisia kali kwa huzuni furaha maumivu au msongo wa mawazo kulia ni tendo la asili la kibinadamu linalotokea bila kulazimishwa hasaa pale mtu anapofika kiwago fulani cha hisia. Mawazo ya kuzingatia kuhusu kulia yanaonyesha kuwa si ishara ya udhaifu mbali ni njia ya mwili na akili kujieleza na kujitibu kihisia. Katika maisha ya kila siku, watu hulia kwa sababu tofauti tofauti. Wengine hulia wanapopata huzuni kama vile kupoteza wapendwa wao au kukumbana na changamoto kubwa. Wengine hulia kwa furaha na kwa mfano, wanapopata mafanikio makubwa. Kusikia habari njema au kushuhudia tukio la kugusa moyo, hii inaonyesha kuwa kulia haku husiani na hisia hasi pekee mbali pia na hisia chanya. Kwa upande wa afya ya akili kulia kuna mchango mkubwa. Wataalam wengi wanaamini kuwa, kulia husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuachilia hisia zilizoificha. Baada ya kulia mara nyingi mtu huhisi nafuu na utulivu zaidi. Hivyo, kulia ni sehemu ya mchakato na kujifunza kishisia na kusaidia mtu kuendelea na maisha kwa nguvu mpya. Kwa uzoefu wangu binafsi, kulia kumenisaidia sana safari yangu ya kihisia. Kuna nyakati nilipolia kutokana na changamoto na baada ya hapo nilihisi afueni na uwezo wa kufikiria kwa uwazi zaidi. Pia nimewahi kulia kwa furaha baada ya kufanikisha jambo muhimu. Kwa ujumla, kulia ni njia ya kawaida na yenye uafya ya kuboresha hisia na ni muhimu kwa ustawi wa moyo na akili katika maisha ya kila siku.

Neno gumu linamanisha jambo ambalo si rahisi kulifanya. Kulielewa au kulivumilia katika kiswahili neno hili hutumika kueleza hali. Kazi au mazingira ya nayo hitaji juhudi kubwa subira na uvumilivu. Mawazo ya kuanzia kuhusu ngumu ya naonyesha kuwa changamoto ni sehemu ya kawaida ya maisha na mara nyingi ndizo zinazo mjenga mtu na kumfanya awe imara zaidi. Katika maisha ya kila siku. Kuna mambo mengi yanayo weza kuwa magumu mfano kazi ngumu. Kazi ni masomo magumu shuleni au halingumu ya kifedha nyumbani. Changamoto hizi huweza kumfanya mtu ajisikie kuchoka au kukata tamaa. Lakini pia humrudisha humfundisha nidhamu. Kupanga vipa umbeni na kutafuta suluhisho. Kupitia hali ngumu, mtu hujifunza kuvumilia na kuwa kifikra. Kwa upande wa maendeleo binafsi, mambo magumu ya na mchango mkubwa. Mara nyingi mafanikio makubwa huu, tokana na kupitia njia ngumu. Jambo lililo ngumu likifanikiwa uleta furaha na kulidhisha zaidi kuliko lile lililo rahisi. Hali ngumuhu msaidia mtu kugundua uwezo wake wa ndani. Kujiamini na kuimarisha udhabiti wa Kima Kimaamuzi. Kwa uzoefu wangu binafsi. Nimepitia nyakati ngumu ambazo zilinipa changamoto kubwa kihisia na kimwili. Hata hivyo kupata hari hizo nilijifunza kuwa mvumilivu, kuwa na imani na kuacha malengo yangu leo inapotazama nyuma. Naona kuwa mambo yale magumu ndio yalinijenga na kunifanya niwe mtu. Niliiye sasa kwa ujumla ngumu sineno la kukatisha tamaa bali ni sehemu muhimu ya safari ya maisha na maendelewa ya mtu.

Gari ni chombo cha usafiri kinachotumika nchini mjini. Kuweza kusongeza watu au mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa urahisi na haraka. Katika maana pana gari linaashiria maendeleo na ya kitekinolojia na urahisi wa maisha ya kisasa. Kwani linapunguza mzigo na usafiri wa miguu au wanyama. Na kuongeza ufanisi katika shuguli za kila siku wazo la kuanzia na neno gari linani vutia hasa. Kunako tokana na nafasi kubwa ambalo chombo hiki kinachukua katika maisha ya kila siku kisiasa ikiwemo kazi elimu biashara na maisha ya familia. Katika maisha ya kila siku gari linatumika kwa nyanja mbali mbali kulingana na mahitaji ya mtu. Watu wengi hutumia gari kuenda kazini, shule au kwenye shuguli za kijami. Kwa mfano, familia inaweza kutumia gari kuenda kununua mahitaji ya nyumbani au kwalikizo huku biashara nyingi zikitegemea usafirishaji shaji kwa mzigo kwa gari. Ili kuhakikisha bidha zina wafikia wateja kwa wakati mimi binafsi mara nyingi naona umuhimu wagari. Linapo linapo nisaidia kuokowa muda na kupunguza uchovu wa usafirishaji wa miguu. Hasa pale ninapokuwa na shuguli nyingi za siku nzima umuhimu wagari katika jamii ni mkubwa. Kwani linachangia maendeleo ya uchumi. Urahisi wa maisha na unganishaji wa maeneo mbali mbali kimaendelea binafsi kwa kua gari kunarahihisha kufika malengo kwa haraka na kuwa na ufanisi. Kwa mfano, mtu anayeishi mbali na mahali pakazi au shule anapata uhuru wa kusongea. Kusogeza maisha yake kwa urahisi na bila vikwazo vikubwa vya usafirishaji. Pia gari ilinisaidia katika dharura za kiafya kama kupeleka mgojwa hospitalini haraka. Jambo linalo ongeza thamani ya maisha. Upande wangu binafsi gari ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Napenda jinsi linavyo nipa uhuru wa kusongea popote ni napohitaji kutoka nyumbani hadi kwenye mitaa mikubwa ya jiji bila kujali umbali. Mara nyingini nikiwa kwenye gari huwa natumia muda huwo. Kutafakari na kupanga hatua zangu za badaye jabo linalo nifanya nijihisi kuwa na usawa kati ya shuguli na mapumziko gari pia linanifanya nijisikie huru na mwenye uhakika na kufanya shuguli zangu bila vikwazo zikubwa vya usafirishaji zaidi zaidi ya hayo uzeofu wangu wagari umejenga hisia za faraja na utulivu. Napenda hasa jioni au asubuhi wakati wa barabara za mjini ambapo mwendo wa gari huleta mtitiriko wa mawazo na nafasi za ku tafakari, gari lina nifanya pia nijue umuhimu wa umakini na nidhamu katika maisha kwa nikila safari inahitaji mpangilio na tahadhari. Kwa hivyo, gari siyo tu chombu chakusafiria, bali ni nikifa kinacho unganisha na malengo ya kila siku na kunifanya nihisi kuwa na uwezo wa kudhibiti maisha yangu kwa ufanisi.

Neno mbili linawakilisha namba ya pili katika mlologo wa hesabu. Ikionyesha wingi uwiano na tofauti kati ya kitu kimoja na kingine katika maana ya kawaida mbili ni tu namba bali si namba tu bali na pia ni vihirisho la ulinganifu wa mtindo. Lina tambulisha wingi unao ashiria jozi. Uwiano na hatua inayofuata baada ya moja wazo la kuanzia na neno hili lina nivutia. Kwa sababu linaonyesha mpangilio wa kimaandishi na kimaisha inanifundisha kuangalia mambo kwa uangalifu na kwa mpangilio unaofaa. Katika maisha ya kila siku mbili hutumika katika muktatha bali bali. Unao endana na mahitaji ya kila mtu. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na chakula cha vipade viwili au familia ina watoto wawili. Jambo linalo ashiria uwiano na uraibu wa maisha ya kila siku. Wanafunzi hutumia neno hili katika hesabu na au kupanga vigezo katika majalibio yao. Pia mtu anaweza kupendekeza kwamba kila jambo liwe na chaguo mbili iliku li kulihailisha. Kulihairisha mtu anaweza kufanya maamuzi. Mimi binafsi mara nyingi na neno mbili inanifanya ni fikirie jinsi kila kitu kipo na mwendo wake na jinsi uwiano unavyo ashiria maisha ya kila siku. Umuhimu wa neno mbili katika maisha ya jamini mkubwa. Kwa sababu ina himiza mpangilio uwano na uangalifu. Katika maendeleo binafisi kufahamu maana ya mbili kuna saidia kupanga muda kugawanya majukumu na kuzingatia usawa kati ya sehemu mbali bili. Kijamii idhana ya pili inaweza kuonyesha mushikamano na au muundo wa pamoja kama vile mpangilio wa wanafamilia wawili kushirikiana katika shughuli ya nyumbani au badala wa mawazo kati ya watu wawili ili kufanikisha matumizi. Kwa hivyo, mbili sio tu namba bali pia ni msingi wa mpangilio na uratibu wa maisha.

Usiku, ni sehemu ya siku inayofuata jioni. Ukianzia pale mwanga wa jua unapopungua kabisa na kuingia hali ya giza. Nikipindi kinachofuatiliwa na ukimya, utulivu na mapumziko ya mwili na akili. Katika mtazamo wa maisha ya kila siku, usiku sii tu muda wakupumzika bali pia ni wakati wa kutafakari kupanga malengo ya kuunganisha matukio ya siku nzima, wazo la kuwanzia usiku linalo nivutia kwa sababu inahusisha mchakato wa wakimwili na kihisia na wakujiandaa kwa siku inayofuata. Huku pia ikinipa nafasi ya kutafakari dani ya nafasi yangu katika maisha ya kila siku usiku hutumika kwa shughuli bali bali kulingana na mahitaji ya mtu watu wengi hutumia usiku kupumzika badala ya siku defu ya kazi huku wengine wakitumia muda huu kusoma kuadika au kufanya kazi nyepesi za nyumba kwa mfano wanafuzi wengi huchaguwa usiku kama muda wakushiri waku hakiki masomo. Masomo, kazi za nyumba kwa mfano, wanafuzi wengi kuchaguwa usiku kama muda waku hakiki masomo yao kwa utulivu bila usumbufu. Na familia hutumia usiku kuzungumza na kuhakiki kushirikiana, mapenzi, mimi binafsi mara nyingi huu hupata usiku kuwa ni muda wakutulia. Kuondoa msongo wa mchana na kupanga mikakati ya kesho umuhimu wa usiku katika maisha ya kila mtu ni mkubwa. Kimaisha binafsi, usiku husaidia katika kudumisha uwiano wa maisha kwani watu hupata nafasi ya kukaa pamoja na familia. Au ki kuimarisha mahusiano kimaendeleo binafsi, usiku ni wakati mzuri wa kutafakari mafanikio na changamoto za siku na kujiandaa kwa hatua za kesho bila usiku mwili na akili hu hausinge pata nafasi ya kufanya ukarabati na kiasili unao hitajika kwa afya na ustawi. Kwa uzoefu wangu binafsi, usiku nikipindi ambacho ninadhamini sana, mara nyingi nikiwa peke yangu, hutumia muda wa usiku kufikiria mambo ya maisha, kuandika mawazo au kusikiliza mziki mtulivu, unaonyesha hali ya utulivu wa ndani. Hali ya ukimia wa usiku hunifanya nijisikie uhuru na uhuru kutoa vizingiti vya mchana na kunipa nafasi ya kuwa na mtazamo mpya juu ya changamoto zangu. Usiku pia hunikumbusha umuhimu wa kufanya mapumziko kwa wakati unaofa. Njambo linalo onyesha jinsi mwili na akili inavyo hitaji usawa. Zaidi ya hayo usiku ni marudio ya furaha na utulivu katika maisha yangu. Nikipindi ni napo jihusisha na ndoto zangu kuangalia maendeleo yangu binafsi na kupanga mikakati ya baadaye. Hata katika ukimya wake usiku huniletea faraja kunifundisha kuthamini muda na kunikumbusha kuwa kila siku nifursa mpya. Kwa hivyo usiku si tu sehemu ya mzunguko wa sasa bali ni daraja ya kiakili na kihisia inalo ni unganisha na nafsi yangu ikifanya nihisi utulivu na nguvu ya kuendelea mbele.

Neno sita linamanisha naba sita katika kiswahiri. Ni naba ya msingi katika hisabati na hutumiga sana katika maisha ya kila siku. Kuhesabu kupanga na kueleza idadi ya vitu. Mawazo ya kuwanzia kuhusu sita yanaonyesha umuhimu kwa naba hii katika kupanga majukumu masomo na shuguri za kila siku. Kwani huusaidia mtu kuelewa uwiano na mpangirio wa vitu. Katika maisha ya kila siku sita hutumika kuhesabu vitu au munda. Mufano mtu anaweza kusema nina vitabu sita au mkutano unaanza sasita mchana. Namba sita pia hutumika katika masomo ya shule hasa katika hesabu na takwimu ambayo habapo unasaidia watu kuelewa mfurulizo wa namba na kufanya mahesabu kuwa ulahisi. Kwa upande wa mpangirio sita huonyesha uiano na usahihi. Mfano kupanga vitu au vipindi kwa idadi ya sita husaidia kuhakikisha kila kipengere kipo sawa na kila kitu kinapangwa kwa mpangirio mzuri. Hii ni muhimu katika kazi masomo na hata shugli za nyubani. Kwani huuongeza ufanisi na kupunguza mukanganyiko. Kwa uzoefu wangu binafsi namba sita nina itumia mara kwa mara katika kupanga muda na shughuli. Kwa mfano kupanga miro sita kwa wiki na au kipindi, vipindi sita vya masomo. Kuna nisaidiya kuwa na nidhamu na kufanikisha kila kitu kwa mpangilio mzuri na kwa ujumla sita ni namba muhimu inachangia kupanga kuhesabu na kuthibiti maisha ya kila siku kwa usahihi na ufanisi.

Neno asubuhi inamaanisha kipindi cha siku ambacho huwanza kuamuka asubuhi baada ya usiku wakuendelea hadi katikati ya siku. Kawaida kabla ya mchana asubuhi ni sehemu muhimu ya siku kwa sababu diyo wakati wao mwanzo wa shuguli nyingi. Kupanga mipango na kupata nguvu za mwili na akiri. Mawazo ya kuanzia kuhusu asubuhi yanaonyesha kwamba ni kipindi cha mpangilio utulivu na kujiada kwa shuguli za kila siku nzima. Katika maisha ya kila siku asubuhi hutumika kwa shuguli muhimu kama kuamuka kuamuka mapema. Kuna fanya mazoezi. Kuunda milio na kuenda kazini au shureni. Watu wengi wanapendelea kufanya kazi zao asubuhi kwa sababu akiri na mwili ziko katika hali bola ya umakini na nguvu. Hii inaonyesha kuwa asubuhi ni muhimu kwa tija na ustawi wa maisha. Kwa upande wa afya na ustawi, asubuhi huchangia katika kuimailisha mwili na akili. Kufanya mazoezi ya asubuhi usaidia kuongeza nguvu, kupunguza uchovu na kuongeza moyo wa fulaha. Pia asubuhi ni wakati mzuri wa kutafakali kupanga siku na kuanzisha tabia nzuri kama kusoma na kuandika au kuomba. Kwa uzoefu wangu, binafsi, asubuhi ni kipindi ninacho penda sana. Ninapo pata nafasi ya nafasi ya kuamuka mapema. Kufanya mazoezi madogo kisha kupanga latba ya siku. Nahisi niko tayari kubadi kukabiliana na majukumu yangu ya ufanisi. Pia unywachai au kahawa asubuhi. Kunanisaidia kuamuka kikamilifu na kuwa na mtazamo chanya kwa ujumla. Asubuhi ni kipindi cha dhamani na kinacho changia mpangilio tija na ustawi wa mwili na akili katika maisha ya kila siku.

Neno maendeleo linamaanisha mchakato wa kuboresha hali ya maisha uchumi elimu afya na ustawi wa jamii kwa ujumla. Maendeleo huonekana pale ambapo kuna mabadiliko chanya yanayolenga kuinua kiwango cha maisha ya watu na kuleta matumaini ya badaye bora. Mawazo ya kuanzia kuhusu maendeleo. Yanaonyesha juhudi endelevu, mipango na ushirikiano kati ya watu jamii na taasisi. Katika maisha ya kila siku, maendeleo yanaweza kuonekana katika elimu bora. Huduma za afya zinazoboreshwa, zinazoboreshwa miundo binu kama biyashara na mawasiriano. Pamoja na fursa ya ajira, jamii inayo pinga hatua ya maendeleo huwa na watu wenye maarifa zaidi afya njema na uwezo wa kujitegemea kiuchumi. Hii huchangia kuunguza umaskini na kuongeza usawa katika jamii. Kwa upande wa mtu binafsi, maendeleo yanahusisha kujikuza kielimu, kiujuzi na kitabia. Mtu anapojifunza kufanya kazi kwa bidii na kuweka malengo ya muda mrefu. Hujiweka katika nafasi nzuri na kufika maendeleo ya kibinafsi. Maendeleo ya mtu mmoja mmoja huchangia maendeleo ya jamii nzima na sababu kila mtu huleta mchango wake katika ujenzi wa taifa. Kwa uzoefu wangu binafsi, maendeleo ni dhana inayothamini sana. Kila hatua ninayopiga na kuboresha maarifa ujuzi na hali yangu ya maisha hunipa motisha ya kuendelea mbele. Pia hunikubusha kuwa malengo hayo kwa haraka bali huhitaji subira nidhamu na juhudi za mara kwa mara. Kwa ujumla maendeleo ni msingi wa maisha bora ustawi wa jamii na matumizi ya kizazi cha sasa na kijacho.

Neno nyuma hutumika kueleza mahali mwelekeo au wakati uliopita. Ukilinganisha na hali ya hasa nyuma linaweza kumaanisha upande wa pili wa kitu hatua ilio kwisha pita au hali ya kuchelewa. Ikilinganishwa na nyingine mawazo ya kuanzia kuhusu nyuma yana onyesha uhusiano kati ya yaliopita na yaliopo sasa pamoja na umuhimu wa kujifunza kutokana na uzoefu wa awali. Katika maisha ya kila siku neno nyuma hutumika mara nyingi kueleza mahali kama vile kaa nyuma ya nyumba au weka mzigo nyuma ya gari pia hutumika kuzungumzia maendeleo ya mwendo au maisha mfano, mtu anaposema ameachwa nyuma kimaendeleo au kielimu hii inaonyesha kuwa nyuma linaweza kuwa neno la kimaelezo na pia la kihisia au kifikra. Kwa upande wa maendeleo binafsi na kijami kuangalia nyuma kunaweza kuwa jambo la maana ikiwa kuna lenga kujifunza na kuboresha. Kuboresha kukumbuka makosa ya nyuma humsaidia mtu kuepuka kufanya tena na kuchukua hatua bora mbele hata hivyo. Kukaa sana kwenye mambo ya nyuma kunaweza kumzuia mtu kusonga mbele na kutumia fursa za sasa. Kwa uzoefu wangu binafsi, kuangalia nyuma hunipa nafasi ya kuthamini safari yangu ya maisha, naona mambo yanavyo fanikiwa changamoto ninazo pitia, ya mafunzo ninayo pata, hii hunisaidia kupanga hatua zangu za baadae. Kwa busara zaidi kwa ujumla nyuma ni dhana inayonikumbusha thamani ya historia na uzoefu lakini pia umuhimu wa kuendelea mbele bila kufungwa na Yaliyonipata Yaliyopita.

Neno jibini, linamaanisha chakula kinachotengenezwa kutokana na maziwa mara nyingi ya ngombe, mbuzi au kondoo. Kwa kutumia mchakato maalum na kuyachakata na yake, virutubisho vyake na matumizi yake katika vyakula mbalimbali. Mawazo ya kuanzia kuhusu jibini yanaonyesha umuhimu wake katika lishe na tamaduni za kula. Katika maisha ya kila siku, jibini hutumika kama kiungo au chakula kamili. Watu hutumia katika mikate, sandwich, pizza, saladi na kama kitafunwa. Kama aina nyingi za jibini zenye ladha kali au laini, laini au gumu kulingana na namna zinavyotengenezwa na vinavyokomaa. Hii hufanya jibini kuwa chakula chenye matumizi mapana na kinachoweza kupendezwa na watu na ladha tofauti. Kwa upande wa afya, jibini lina virutubisho muhimu kama proteini, kalsiamu na vitamini vinavyosaidia kuimarisha mifupa, meno na misuri ya mwili. Hata hivyo ni muhimu kulitumia kwa kiasi kwa sababu baadhi ya jibini lina mafuta mengi. Kutumia jibini kwa usawa, huchangia lishe bora na afya jema. Kwa uzoefu wangu binafsi, jibini ni chakula ninachopenda na ninachotumia mara kwa mara. Napendelea kulila pamoja na mkate au matunda hasa wakati wa kufunga kinywa au kufunga ladha.

Neno teksi inamaanisha gali la abiria linalo toa huduma ya usafirishaji wa haraka kati ya maeneo mbalimbali kwa malipo. Teksi ni moja ya jia muhimu ya usafirishaji katika miji na miji mikubwa. Kwani hutoa ulahisi haraka na unya unyumbufu kwa watu wanao hitaji kusafiri kwa muda mfupi. Mawaza kuwanzia kuhusu teksi ya naonyesha umuhimu wake. Katika maisha ya kila siku, uchumi na harakati za kijamii katika maisha ya kila siku, teksi hutumika kwa sababu bali bali watu hutumia teksi kweda kazini, shureni, hospitalini au kwenye shuguri za kifamilia na kijamii. Teksi ni chaguo nzuri hasa pale abapo usafiri wa umma kama mabasi au matatu haya patikani haraka au unapo hitaji faraja na usalama. Pia teksi hutua uhuru wa kusafiri kwa wakati unaofa bila kulazimika kusubiri ratuba ya mabasi. Kwa upade wa uchumi, teksi huchangia ajira na kipato kwa mandeleva wengi. Teksi pia ni sehemu ya uchumi wa miji kwani husaidia watu kufika kwenye kazi biyashara na huduma nyingine kwa wakati. Jabo linalo waongeza tija na maendeleo ya kijamii. Haitha, teksi za kisasa zikiwemo zile za programu za simu zimeongeza ulahisi wa usalama na usafirishaji. Kwa uzoefu wangu binafsi kutumia teksi ni rahisi na kufanya safari zangu kuwa haraka na salama. Hasa pale ni napo kuwa namunda mdogo au ni napo safari ubali mlefu pia ni napenda kutumia teksi za programu za simu kwa sababu zinasaidia kupanga safari. Kujua galama mapema na kuokoa munda kwa ujumla teksi ni hundumba muhimu ina changia ulahisi usarama natija katika maisha ya kila siku.

Neno kwa hakika linamanisha kwa uhakika bila shaka au bila kujali mashaka yoyote. Katika kiswahili, neno hili hutumika kuonyesha ukweli wa jambo. Kuimarisha kauli na kutoa uthibitisho na dhahiri. Mawazo ya kuanzia kuhusu kwa uhakika yanaonyesha umuhimu kwa kusema ukweli. Kuthibitisha madai na kuwa na musimamo dhabiti katika mawasiliano ya kila siku. Katika maisha ya kila siku kwa hakika hutumika kuimarisha maelezo au maneno. Mfano mtu anaweza kusema. Kwa hakika nita kufikia kesho au kwa hakika mtoto huyu ni mkweli. Neno hili ufanya kauli iwe dhabiti na inatoa imani kwa musikilizaji kwamba maneno hayo si ya utani au kupotosha. Hii ni muhimu sana katika mawasiriano ya kimataifa kijamii na kazini. Upade wa kijamii na kielimu kwa hakika huchangia kuonyesha uwaminifu na uthibiti wa mtu katika maamuzi yake kwa wanaopitia kauli zilizo dhabiti na zisizo za mashaka hujenga imani kwa wengine. Haidha katika elimu au mijadala kusema kwa hakika kunaonyesha kuwa msemaji anauelewa na kweli anadhibitisha hoja zake. Kwa uzoefu wangu binafsi kutumia neno kwa uhakika kuna nisaidia kuelewa mawazo yangu kwa uthabiti na kujenga imani kwa wenzangu. Napenda kusema kuhakika pale ninapokuwa na uhakika wa jambo fulani kwani hufanya mawasiliano yangu kuwa wazi na yenye maana kwa ujumla. Kwa hakika ni kauli yenye nguvu inayo changia uthabiti iwaminifu na mawasiliano bora katika maisha ya kila siku.

Jina soksi inamaanisha vazi ndogo linalovaliwa kwenye miguu kawaida kuanzia kidogo au katikati ya miguu ili kulinda miguu dhidi ya baridi jasho na kufurika kwa viatu. Soksi ni sehemu muhimu ya mavazi kwa sababu hutoa faraja, usafi na afya ya miguu. Mawazo ya kuanzia kuhusu soksi yanaonyesha umuhimu wake katika maisha ya kila siku ikiwa ni kwa sababu ya faraja, ulinzi na mtindo. Katika maisha ya kila siku, soksi hutumika kulinda miguu wakati wa kuvaa viatu. Kuendesha michezo au hata kukaa nyumbani kuna aina nyingi ya soksi kama soksi za michezo, soksi za kawaida na soksi za sherehe. Soksi za kawaida pia huzuia harufu mbaya ya miguu kwa sababu huchukua unyevu na jasho linalotoka na kuvaa viatu. Hii inaonyesha kuwa soksi za vazi dogo na yenye mchango mkubwa katika ustawi wa mwili. Kwa upande wa afya, soksi husaidia kulinda miguu kutokana na kuumia. Kukohoa au kupata maambukizo madogo kutokana na bakteria au viini vinavyoweza kukua kwenye viatu. Watu wanaosafiri kwa miguu au kucheza mchezo kwa muda mrefu wanapendelea kuvaa soksi zenye ubora ili kuepuka maumivu ya kidonda miguu. Kwa uzoefu wangu binafsi soksi ni kitu ambacho siwezi kuachana nacho kila siku. Napenda kuvaa soksi zenye faraja ambazo zinafaa kwa hali ya hewa na shuguli inazofanya. Pia soksi zinanisaidia kuweka miguu yangu safi na kuzuia uchovu wakati wa kutembea au kufanya kazi kwa muda mrefu. Kwa ujumla, soksi ni vazi ndogo lenye umuhimu mkubwa. Linalochangia faraja afya na ustawi wa maisha ya kila siku.

Neno hapana linamaanisha kukanusha kukataa au kusema sio. Katika kiswahili neno muhimu katika mawasiliano ya kila siku kwa sababu hutoa nafasi ya kuonyesha msimamo kukataa pendekezo au kutoa majibu hasi bila kuwa na utata. Mawazo ya kuanzia kuhusu hapana ya naonyesha umuhimu wa kueka, mipaka, wazi na uwajibikaji katika maamuzi yetu ya kila siku. Katika maisha ya kila siku, hapana hutumika katika hali nyingi. Mfano, mtu anaweza kusema hapana sitaweza kuja kesho au hapana sisahihi kufanya hivyo. Neno hili linasaidia kuepuka, kuchanganyikiwa au kupoteza munda kwa kufanya mambo abayo haya edani na malengo na musimamo wa mtu. Hii ni muhimu katika familia shule kazini na hata maisha ya kijamii kwa ujumla upande wa maadiri na uongozi. Hapana huchangia kuonyesha uwajibikaji na uthibiti wa mtu. Kusema hapana kwa wakati unaofaa husaidia kuepuka makosa. Kudumisha nidhamu na kueleza msimamo dhabiti aidha neno hili linaonyesha kuwa mtu anaheshima. Kwa munda narasimali zake kwa sababu huu haikubaliani na jabo bila sababu ya msingi. Kwa uzoefu wangu binafsi, neno hapana ni muhimu sana katika mawasiliano yangu ya kila siku. Linasaidia kuweka mipaka sahihi, kuonyesha msimamo wangu na kuepuka mtazamo yasio na lazima. Kusema hapana mara nyingi ni jia ya busara. Usawa pale ni napo jua kuna jabo fulani halifai au linaweza kuleta madhara. Kwa ujumla hapana ni neno lenye nguvu linalochangia uwajibikaji. Udhabiti na mawasiliano bora katika maisha ya kila siku.

Neno biashara inamaanisha shughuli za kununua na kuuza bidhaa au huduma kwa lengo la kupata faida. Biashara ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku na uchumi wa jamii. Kwani husaidia kuunda ajira, kukuza uchumi na kurahihisha upatikanaji wa bidhaa na huduma. Mawazo ya kuwanzia kuhusu biashara yanaonyesha umuhimu wa mipango ujuzi na ujasirimali katika kufanikisha maisha bora na maendeleo ya kijamii. Katika maisha ya kila siku, biashara hufanyika kwa njia mbali mbali. Watu wengi hushiriki biashara ndogondogo kama kuuza chakula vyakula, nguo na vifaa mbali mbali sokoni au majumbani. Pia kuna biashara kubwa zinazo husisha kampuni mashirika za biashara za kimataifa. Hii inaonyesha kuwa biashara ni sehemu muhimu inayo saidia mahitaji ya kila mtu kutoka katika ngazi ya mtu moja hadi taifa zima. Kwa upande wa uchumi na maendeleo biashara huchangia ukuwaji wa mali na ustawi wa jamii. Biashara inasaidia kutoa ajira kwa idadi kubwa ya watu kuongeza mapato ya serekali, kupata kodi na kuboresha maisha ya familia kwa kuongeza kipato. Aidha biashara hufanya bidhaa na huduma zipatikane kwa urahisi jambo linalo ongeza tija na furaha kwa watu wengi. Kwa uzoefu wangu binafsi biashara ni jambo ambalo lina umuhimu mkubwa ninaona kuwa kufanya biashara ndogo ndogo husaidia kujitegemea kupata kipato na kujifunza mbinu ya usimamizi na ujasirimali pia kuhusika katika biashara kuna nifundisha nidhamu, subira na ubunifu kwa ujumla biashara ni msingi wa maendeleo ya mtu binafsi. Familia na jamii kwa ujumla.

Neno laslimari watu, linamaanisha laslimari zinazo husisha nguvu ujuzi na uwezo wa watu ndani ya shirika kampuni au jamii. Katika kiswahili laslimari watu huchukuliwa kuwa mojawapo wavipengele muhimu zaidi vya maendeleo kwani watu ndio wanao timiza kazi. Kubuni suluhisho na kusimamia miradi mawazo ya kuwazia kuhusu laslimari watu. Yanaonyesha umuhimu na kuendeleza, kuhifadhi na kutumia uwezo wa binadamu kwa ufanisi. Katika maisha ya kila siku na mazingira ya kazi, raslimali watu zinahusisha wafanyikazi, vyongozi, wataalamu na wenye ujuzi maalumu. Kila mtu katika shirika ni raslimali muhimu kwa sababu huchangia katika kufanikisha malengo ya pamoja kwa mfano mtaalamu wa masoko, mfanyikazi wa ofisi na meneja wote wana jukumu la kuendesha shughuli za kila siku ili kufanikisha maendeleo ya shirika. Kwa upande wa maendeleo ya shirika au jamii, raslimali watu ni kiini cha mafanikio. Mafanikio yanayofanikishwa mara nyingi ni matokeo ya usimamizi mzuri wa raslimali watu. Pamoja na kuwapa mafunzo motisha na fursa ya kukuza ujuzi kutunza na kuendeleza raslimali watu kunahakikisha kila mtu anajua majukumu yake. Kufanya kazi kwa bidii na huchangia kwa usirikiano. Uzoefu wangu binafsi kuzingatia raslimali watu kunanisaidia kuona umuhimu wa kila mtu katika familia, shule au kazi. Kwa mfano, nilipokuwa nikishirikiana na timu shuleni au kazini. Kufahamu nguvu na ujuzi wa kila mtu kunanisaidia. Kufanikisha kazi haraka na kwa ubora. Kwa ujumla, raslimali watu ni msingi wa maendeleo ushirikiano na mafanikio katika maisha ya kila siku na jamii kwa jumla.

Neno hasara, inamaanisha upotevu kuanguka kwa dhamani au kupata matokeo hasi kutokana na jambo fulani. Katika maisha ya kila siku, hasara inaweza kuwa ya kifedha, kihisia au kibiashara. Na mara nyingi hutokea pale mipango haitelezi ipasavyo au kutokana na matukio yanayo tarajiwa. Mawazo ya kuzingatia kuhusu hasara yanaonyesha umuhimu wa tahadhari, mipango mizuri au kujifunza kutokana na makosa yaliyotokea. Katika biashara, hasara hutokea pale bidhaa zinapopotea mauzo kushuka au gharama kubwa kuliko mapato. Kwa mfano, mfanyibiashara anaweza kupoteza pesa kwa sababu ya bidhaa zilizoibiwa kuharibika au soko kushuka ghafla. Hali kama hii inatufundisha kuwa kupanga vizuri kutafuta mbadala na kudhibiti hatari ili kupunguza hasara inayoweza kutokea. Kwa upande wa maisha binafsi, hasara inaweza kuhusisha hisia muda au fursa zinazo potelea mfano kupoteza kipande cha mali kina kutofaulu mtihani au kushindwa katika shuguli fulani ya aina ya hasara. Hata hivyo, kila hasara inaweza kuwa funzo la thamani, kwani inatufundisha kujitahidi zaidi kuzingatia mipango na kuepuka makosa yanayofanana katika siku za badae. Kwa uzoefu wangu, binafsi, ninajifunza kuwa hasara si mwisho wa dunia, bali ni sehemu ya maisha ya kila siku. Kila wakati ninapokabiliana na hasara, huwa na fursa ya kujiamini na kuthibibisha, kujifunza na kupanga hatua za kurekebisha kwa ujumla. Hasara ni changamoto inayotufundisha tahadhari, subira na busara katika maisha, binafsi na kijamii.

Kauli saa ngapi hutumika kuuliza muda na kupewa taarifa ya wakati. Katika kiswahili ni swali la kawaida linalotumika kuhusiana na ratiba, shughuli au kulratibu matukio ya kila siku. Mawazo ya kuanzia kuhusu saa ngapi yanaonyesha umuhimu wa muda. Kupanga ratiba na kuhakikisha kuwa mtu anafahamu ni wakati gani unafaa kuwa shughuli fulani. Katika maisha ya kila siku, saa ngapi hutumika mara nyingi pale tunapopanga safari, mikutano au shughuli za shule na kazini. Mfano, mtu anaweza kuuliza, "saa ngapi mkutano unaanza"? Au saa ngapi linatoka. Swali hili husaidia kupanga ratiba, kuepuka kuchelewa na kuhakikisha kila kitu kinaendelea kwa usahihi. Kwa upande wa mpangilio wa maisha, kuuliza saa ngapi ni muhimu sana. Kuelewa muda husaidia mtu kuwa na nidhamu, kukamilisha majukumu kwa wakati na kutumia muda kwa ufanisi. Wakati mtu anajua ni saa ngapi, anaweza kupanga shughuli zake kupumzika na kutimiza majukumu kwa mpangilio bora. Kwa uzoefu wangu binafsi, kuuliza saa ngapi ni tabia ninayojifunza kutumia kila siku. Napenda kujua muda sahihi wa kuanza shughuli, kusafiri na kuhudhuria matukio ili kuepuka kuchelewa. Pia ni hili hufanya maisha yangu kuwa na mpangilio nidhamu na ufanisi zaidi. Kwa ujumla, saangapibni swali muhimu linalosaidia kupanga, kudhibiti muda na kufanikisha shughuli za kila siku kwa ufanisi.

Neno jambo linamaanisha kitu tukio au swala lolote linalo weza kuzungumzwa kushugulikiwa au kutumika katika mawasiliano ya kila siku. Ni neno lenye maana pana na linalo tumika mara nyingi katika kiswahili kuanzia katika salamu mazungumzo au kuelezea harufi fulani mawazo ya kuanzia kuhusu jambo ya naonyesha umuhimu wa mwasiliano kuelewa mambo yanayo tuzungusha tuzunguka maisha ya kushirikiana na mingine. Katika maisha ya kila siku neno jambo hutumika kwa njia mbali mbali. Watu husema habari za jambo au tunangalia jambo hili leo. Kuashiria kuzungumzia hali fulani au tatizo pia neno hili hutumika kuzungumzia tukio la kawaida. Kama katika maneno jambo la ajabu linalo tokea sokoni hii inaonyesha kwamba jambo linaweza kuwa lolote la kawaida au zuri au changamoto inayohitaji suluhisho. Kwa upande wa maadili na mawasiliano kuelewa na kushughulikia majabu wa busara ni muhimu sana. Lengo ni kuthamini hali kupanga suluhisho na kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Watu wanaweza kushughulikia mambo kwa busara. Kuchangia utulivu, ufanisi na maendeleo ya kikazi na kijamii. Uzoefu wangu binafsi, neno jambo linasaidia kueleza na kuelewa matukio mbali mbali katika maisha yangu. Napenda kutumia neno ili kuzungumza na familia marafiki na walivu ili kuelewa hali kupanga hatua na kushirikiana. Kwa jumla jambo ni neno lenye nguvu na maana pana linalo changia mawasiliano ufahamu na ushirikiano katika maisha ya kila siku.